Mtandaoni nasomea habari kwenye kwenye search engine za za habari, kama vile ya daily nation, ama google. Akati ninapotafuta habari mara zingine naingia. Ni social media kama facebook, twitter ambayo ni x ama instagram kupata habari. Kwenye account za media za kutambaza habari.

Nenosiri naliweka salama, kwa kuliweka kwenye akaunti ya 'Google' ambayo ni mimi tu pekee nina password yake na hakuna mtu anaweza kupata nenosiri yangu. Na pia sijaliweka nenosiri likakuwa lile nambari ambayo ni rahisi kupata kama mwaka wa kuzaliwa, ama tarehe ya kuzaliwa ama nambari ya simu, nimeweka namba ambayo ni ngumu kupata.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya uholanzi ambayo iko huku ughaibuni na bingependa kuitembelea chi hiyo kwa sababu ina milima vizuri na mazingira yake inapendeza na pia ni inchi ambayo ni safi sana na inaigwa na nchi zingine nchi hiyo pia ina ina ufanisi katika mpira ambapo mwaka wa elfu mbili ishirini na kumi iliweza kufika kwenye semi ya mchezo wa fainali za kombe la dunia. Ningependa kuona mazingira na nchi hiyo ilivyokaa nahisi furaha ninapofikiria kusafiri kuenda kutembelea nchi hiyo ambayo inongoza sana pia katika upanzi wa maua aina ya rozi.

Kujaribu ni mchezo wa kandanda ambao unacheza kwa kutumia mguu. Napenda mchezo huu kwa sababu pia una mashabiki wengi duniani. Napenda kufatilia mchezo huu na kutazama timu za uingereza zikicheza. Na napenda kucheza wakati wakati wangu wa ziada ambapo nacheza na marafiki na napenda kucheza sana na nafurahia na napocheza mchezo huu kila wakati na marafiki zangu. Mchezo huu unataka mazoezi ambayo unapea mwili kuweka mwili ukae sambamba.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

Napenda kuvaa kofia wakati wa jua kali ama wakati nimetoka nje na nitakaa nje mbapo kunajua kali kwa muda mrefu. Kofia inasaidia kunikinga dhidi ya jua kali ambapo ngozi yangu ya uso haitaharibika. Pia inasaidia kujikinga dhidi ya vumbi ambayo unaweza patana nayo ukiwa uwanjani ama mahali popote palipo wazi mahali ambapo hakuna miti imekinga. Napenda kuvaa kofia ila si sana navaa kofia tu mara moja moja ninapotoka.

Napendelea mfumo wa simu aina ya Redmi ambayo ni ya uchina. Simu hii naipenda kwa sababu unaweza kueka kueka betri yake inakaa kwa muda mrefu. Unapo charge mara moja kwa siku inatosha kukusukuma siku mzima. Na pia ina kamera nzuri na pia ni bei nafuu na unapata simu ambayo ina zile vitu ambavyo unapenda kwa kwako.

Napenda kucheza ngoma kidogo tu kukisikiliza ngoma aina ya bongo ya afrika mashariki. Napenda kucheza ngoma hii nikisikia ila anapenda tu wakati niko peke yangu au ma wakati tumeenda na rafiki zangu kwenye klabu ambayo huko napatana na wenzangu tunafurahia ngoma na kusherehekea na kucheza ngoma kusakata.

Maji nakunywa mara mingi kwa siku inategemea ila nahakikisha nimefikisha nimefikisha kunywa lita mbili au tatu kwa siku. Asubuhi baada ya kiamsha kabla ya kiamsha kinywa nakunywa glasi moja ya maji moto. Baada ya kiamsha kinywa nakunywa glasi moja hapo katikati katikati ya kiamsha kinywa na chakula cha mchana nakunywa pia glasi moja na halafu wakati wa chakula cha mchana baada kumaliza nakunywa glasi moja nyingine baadaye pia hapo katikati nakunywa glasi nyingine moja au mbili jioni baada ya chajio na kunywa glasi moja au mbili na kabla ya kulala moja.